Mimi hunywa kahawa kwa sababu hupunguza athari ya kupata ugonjwa wa moyo na pia hunisaidia kupunguza uvimbe na kulinda utando wa ndani wa mishipa ya damu na pia mimi huipika kwa kutumia maji na sukari.